Kwa kawaida hutumia wikendi kupumzika na familia yangu kushiriki michezo ya kukimbia ili kudumisha afya na pia kusoma vitabu vya maendeleo binafsi hii hunisaidia kupata uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi na kunipa motisha mpya kwa wiki inayofuata.

Kumbukumbu nzuri niliyonayo ya shule ni wakati tulishinda mashindano ya mpira wa miguu wa shule za sekondari. Tulikuwa tumefanya mazoezi kwa muda mrefu na kila mmoja alijitolea kwa moyo mmoja. Ushindi ule haukuwa tu wa michezo, bali ulitufundisha dhamani ya mshikamano, nidhamu na kujituma. Zaidi ya hayo tulijenga urafiki wa kudumu na tukajifunza kwamba matokeo mazuri hupatikana pale ambapo kila mmoja anashirikiana kwa dhati. Huo ni wakati ambao ulinihamasisha kuamini katika kazi ya pamoja na kuendelea kutumia mafunzo hayo ata nje ya uwanja wa shule.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilishiriki safari ya kujitolea kusaidia jamii kijijini. Tulikuwa tunasaidia kupanda miti na kutoa mafunzo ya mazingira kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Nilishangazwa kuona jinsi watoto walivyokuwa na hamu ya kujifunza na kushiriki. Tukio hilo lilinifundisha kwamba hata mchanga mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa na pia lilinipa motisha ya kuendelea kushirikiana na wengine katika miradi ya kijamii. Zaidi ya furaha ya kushiriki nilijifunza thamani ya mshikamano na uwajibikaji wa jamii.

Moja ya nguvu zangu kazini ni uwezo wakufanya kazi kwa ushirikiano na timu. Napenda kushirikiana na wenzangu kusikiliza mawazo yao na kuchangia suluhisho bora. Pia nina nitamu na uwezo wakupanga muda vizuri, jambo ambalo unisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati bila kupoteza ubora. Nguvu nyingine ni kujifunza haraka na kuzoya mabadiliko. Nimekua nikijifunza teknolojia mpia na mbinu tofauti ili kuboresha kazi. Kwa ujumla, nguvu hizi unisaidia kutowa matokeo bora na kuendeleza mazingira ya kazi enye mshikamano.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole hasa kwenye simu yangu na kompyuta ya kazini. Nimeona ni njia rahisi na salama kwa sababu inalinda taarifa zangu bila kulazimika kukumbuka nywila nyingi. Pia inanisaidia kuokua muda kwani niharaka kufungua kifamu. Zaidi ya hayo, naamini teknolojia ya ki, biometria kama alama za vidole ni hatua muhimu katika kulinda taarifa za kikazi na binafsi na inatoa ulinzi wa ziada thidi ya mtu asiye na ruhusa. Kwa hiyo, kutumia mfumo huu, kuna nipa uwakika kwamba kazi na taarifa zangu ziko salama.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na kama fursa ya kujifunza. Nikiwa kazini, huwa nasikiliza kwa makini kile kinachosemwa bila kujitetea mara moja. Ili kuelewa mtazamo wa anayetoa maoni. Baada ya hapo, huchukua muda kutafakari na kuona jinsi ninavyoweza kuboresha kazi yangu. Ikiwa maoni ni ya kujenga, huwa ninayatumia moja kwa moja ili kuongeza ubora wa kazi. Pia huonyesha shukrani kwa mtu aliyetoa maoni kwa sababu naamini maoni mazuri hutusaidia sisi sote kukua kitaaluma na binafsi. Kwa njia hii nimeweza kuboresha uhusiano katika kazini na pia kuendeleza ufanisi wangu.

Katika kazi zangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha utaaluma na uongozi. Malengo yangu ni kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu, ili niweze kuchangia kwa ufanisi zaidi katika shirika. Kwa muda wa kati, natamani kushiriki katika miradi mikubwa inayohitaji ubunifu na mshikamano wa timu. Na kwa muda mrefu, ningependa kushika nafasi ya uongozi ambapo naweza kusaidia wengine kukua kitaaluma. Kwa mtazamo wangu, mafanikio ya kazi si tu kupanda ngazi bali pia kuleta dhamani kwa shirika na jamii kwa ujumla.

Nilizaliwa katika mji mdogo uliokuwa na mazingira ya kijijini lakini wenye watu wenye mshikamano wa kipekee. Kila mara nilipokuwa nikirudi nyumbani kutoka shule, niliona watoto wakicheza barabarani na wazee wakizungumza kwenye vibaraza. Kulikuwa na sherehe za kitamaduni kila musimu wa mavuno, ambapo jamii nzima ilikusanyika kusherehekea kwa nyimbo za ngoma. Moja ya kumbuku nzuri zaidi ni wakati tulipo kuwa tukifanya maandalizi ya tamasha la shule. Ambapo wazazi na walimu walishirikiana kwa dhati kuhakikisha kila kitu kimekamilika huo mji ulinifundisha dhamani ya mshikamano kusaidiana na kuheshimu tamaduni tamaduni ingawa ulikuwa mdogo ulikuwa na roho kubwa na ndio maana ninauona kama sehemu iliyoniunda kuwa mtu ninayeweza kushirikiana na wengine kwa urahisi.

Nakumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili katika shule ya sekondari. Alikuwa na uweza wakutufundisha kwa njia ya kuvutia na alituhimiza kusoma vitabu vya ziada ili kupanua upeo wetu. Kila mara alisisitiza nidhamu na kujituma na mara nyingi alitupa mifano ya maisha halisi ili tuone thamani ya elimu. Zaidi ya somo lenyewe, alinifundisha umuhimu wa kujiamini na kuwasilisha mawazo yangu kwa uwazi. Hadi leo ninathamini mchango wake kwa sababu walinisaidia kujenga msingi wa mawasiliano na nidhamu ambazo ninazitumia hata kazi.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni ile ya mvua inaponyesha ardhini. Harufu hiyo ya udongo safi na hewa baridi hunipa hisia ya utulivu na upya. Kila mara inanifanya nikumbuke siku za utotoni nilipo kuwa nikicheza nje wakati wa mvua na pia hunihamasisha kuanza upya kwa matumaini mapya. Harufu ya mvua ni ya kipekee kwa sababu inachanganya asili na kumbukumbu za furaha na mara nyingi hunipa nguvu ya kuendelea mbele hata katika nyakati ngumu.

Ninapo shugulika na wateja, huwa naweka kipaumbele katika kusikiliza kwa makini hili kuwaelewa mahitaji hao. Ninatambua kwamba kila mteja ni wakipeke, hivyo na jitahidi kutua huduma inayolingana na matarajio yao. Pia ninahakikisha mawasiliano yangu ni ya heshima, wazi na yenye suluhisho. Endapo mteja anakutana na changamoto, huwa natulia na kuchukua hatua wa za haraka kutatua tatizo hilo kwa njia inayomuridisha. Zaidi ya hayo, ninapenda kufuatilia baada ya uduma hili kuwakikisha mteja ameridhika na kupata uaminifu wa muda mrefu. Kwa mtazamo wangu, kushukulikia wateja vizuri situ kutatua matatizo yao. Bali pia kujenga huusiano wakudumu na kuimarisha taswira ya kampuni.

Kipindi ninachokipenda zaidi ni vipindi vya makala ya elimu na uhalisia. Kama vile vipindi vya National Geographic au Discovery. Napenda kuviona kwa sababu hunifundisha mambo mapya kuhusu sayansi, mazingira na tamaduni mbalimbali duniani. Kila mara ninapo vitazama, nahisi ninapanua upeo wangu na kupata maarifa mapya ambayo yanaweza kunisaidia hata kazini, hasa katika kutatua changamoto kwa ubunifu na kufikiria kwa mapana. Zaidi ya burudani, vipindi hivi unihamasisha kuwa na shauku ya kujifunza kila siku.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kudumisha afya na kupata nguvu mpya. Mara nyingi hutumia kukimbia kama fursa ya kupunguza msongo wa mawazo na kutafakari. Pia inanisaidia kujenga nidhamu na uvumilivu, kwani kukimbia kunahitaji mpangilio na kujituma. Nime gundua kwamba mazoezi haya hunisaidia kuwa na umakini zaidi kazini na kuongeza ufanisi wangu Kwa hiyo kukimbia kwangu si tu burudani Bali pia ni sehemu ya maisha yenye uwiano kati ya kazi na afya.

Mara nyingi asubuhi nakula kifungua kinywa chenye uwiano wa lishe kama mkate wa ngano nzima na mayai. Pamoja na matunda au kikombe cha chai. Napenda kuanza siku kwa chakula kinacho nipa nguvu na umakini kazini. Nimegundua kwamba kifungua kinywa bora hunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri na kuongeza ufanisi wangu katika majukumu ya kila siku. Kwa hiyo nimekua nikizingatia kula vyakula vyenye afya ili kuhakikisha ninaanza siku kwa nguvu na ari.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa mkakati na pia kujenga mshikamano na wenzangu. Mara nyingi michezo kama chess na scrabble hunihamasisha kutumia ubunifu na kuimarisha uwezo wa kutatua changamoto. Zaidi ya burudani, nimegundua kwamba michezo ya ubao nifundisha ufumilivu na mawasiliano mazuri kwani inaitaji kusubiri zamu na kuwelewa mbinu za wengine. Kwa hiyo, kucheza michaza ya ubao kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kukuza ujuzi ambao ninaona unasaidia hata katika mazingira ya kikazi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kufuata mpangilio wa hatua kadhaa. Kwanza, huanza kwa kutathmini malengo makubwa ya shirika au idara. Kisha, kuyavunja katika malengo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya mwezi. Pili, huweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwa wakati. Tatu, hutumia zana za kupanga kama kalenda na orodha ya kazi ili kufuatilia maendeleo yangu kila wiki. Pia hujipa muda wa kutathmini mwishoni mwa mwezi ili kuona ni malengo yapi yamefanikiwa na ni wapi ninahitaji kuboresha. Kwa njia hii, malengo ya kila mwezi hunisaidia kudumisha umakini, kuongeza ufanisi na kuhakikisha ninachangia kwa matokeo ya jumla na shirika.

Kila asubui ninapo amka, huwa naratba ambayo na nisaidia kuanza siku kwa nguvu na umakini. Kwanza, napenda kufanya mazoezi madogo hau kukimbia kwa dakika chache ili kuamusha mwili na akili. Bada ya hapo, huchukua mda mfupi kutafakari au kusoma maandiko mafupi ya kunipa motisha ya siku. Kisha nakunywa kifungua kinywa chenye hafya, maranyingi matunda hau chai ili kupata nguvu ya kutosha. Kabla ya kuanza kazi, upitia orodha ya majukumu yangu ya siku hiyo na kuweka vipaombele hili kuhakikisha ninakamilisha mambo muhimu kwa wakati. Utaratibu huu umenisaidia kuwa na nithamu kuaanza siku kwa mtazamo chanya na kuongeza ufanisi wangu kazini.

Ninathamini na fasi zote mbili, kusimamiya na kusimamiwa. Ninapo pewa jukumu la kusimamiya na penda kuongoza kwa mfano, kushirikiana na timu na kuhakikisha kila mtu anailewa malengo ya pamoja. Hata hivyo, ninapo kuwa nikisimamiwa huwa na nidhamu ya kufuata maelekezo, kujifunza kutoka kwa viongozi wangu na kutumia maoni ya kuboresha kazi yangu. Kwa mtazamo wangu, kusimamia kuna hitaji uwajibikaji na mawasiliano mazuri. Huku kusimamiwa kuna hitaji unyekevu wa kujituma. Kwa hiyo, naona zote ni nafasi muhimu ambazo zinanisaidia kukua kitaaluma na kuchangia kwa ufanisi katika shirika.

Kwa kawaida, nachaji kifa changu mara moja kwa siku. Mara nyingi usiku kabla ya kulala hili kuwakikisha kina nguvu ya kutosha kwa shuguli za siku inayo fuwata. Hata hivyo, ikiwa nina matumizi, makubwa kama mikutano ya mitandaoni au kazi zinazo itaji muda murefu naweza kukichaji mara mbili kwa siku. Nimejifunza kupanga matumizi yangu vizuri hili kuwepuka kukwama bila betrii na pia hutumia binu za kuwakua nguvu kama kupunguza muanga wa screeni na kuzima programu zisizohitajika. Kwa mtazamo wangu, nidhamu ya kuchaji kifani sehemu ya wajibikaji kazini na inahakikisha ninaendelea kuwa na ufanisi bila usumbufu.

Kwa sasa sina ndege wa kufuga nyumbani lakini nimewahi kufuga njiwa na kinari wakati wa utotoni. Nilifurahia sana kwa sababu walinifundisha uwajibikaji na pia walileta utulivu na furaha nyumbani Nafikiri kufuga ndege ni jambo nzuri kwa kuwa linakufundisha nidhamu ya kuwahudumia kila siku na pia kukuza huruma kwa viumbe hai Ingawa sasa sina, bado napenda wazo la kufuga ndege kwa sababu ni sehemu ya maisha yenye uwiano na hutoa burudani ya kipekee.

Ninafuraya kufanya kazi peke yangu pale inapoitaji umakini mkubwa na ubunifu binafsi kwa sababu inanipa nafasi ya kutafakari na kutoe matokeo bora. Hata hivyo, ninapenda pia kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano uleta mawazo mapya, huangeza ufanisi na husaidia kufikia malengo makubwa kwa pamoja. Kwa mtazamo wangu, kazi peke yangu na kazi ya pamoja zote zinatamani na ninajitahidi kuziweka kwa uwiano kulingana na maitaji ya mrae.

Ninapoanza muradi mpya kazini, hatua ya kwanza ni kuelewa malengo makuu ya mradi na matarajio ya wadau. Baada ya hapo, huandaa mpango wa kazi unaojumuisha malengo madogo, muda wa utekelezaji na rasilimali zinazohitajika. Ninapenda pia kuunda timu au kushirikiana na wenzangu ili kila mmoja ajue jukumu lake. Kisha, huweka mfumo wa kufuatilia maendeleo kwa mfano kupitia kalenda ya mradi au zana za kidigitali. Mwanzoni mwa mradi ninahakikisha mawasiliano ni wazi na kila mtu anaelewa mwelekeo ili kuepuka changamoto zisizohitajika. Hatua hii ya maandalizi hunisaidia kuhakikisha mradi unaanza kwa msingi dhibiti na unaendelea kwa ufan.

Ninapendelea kuwasiliana kwa njia ilio wazi na yenye heshima. Mara nyingi hutegemea mazungumuzo ya ana kwa ana au mikutano ya timu kwa mambo muhimu kwa sababu huleta uwazi na nafasi ya kuuliza maswali moja kwa moja. Hata hivyo, kwa kazi za kila siku, napenda kutumia barua pepe au ujumbe mfupi wa kikazi ili kuwakikisha taarifa zinahifadhiwa na zinaweza kurejelewa baadae. Pia najitahidi kusikiliza kwa makini nakutoa marejesho kwa wakati hili mawasiliano yawe yenye tija na kila mtu ajihisi kujishikirisha. Kwa mtazamo wangu, mawasiliano bora ni mchanganyiko wa wazi, ushirikiano na kutumia njia inayofaa kulingana na hali.

Ninapendelea mahali pakimya kwa sababu hunisaidia kuzingatia na kufanya kazi kwa umakini zaidi Hutulivu hunipa na fasi ya kufikiria kwa kina na kutoa matokeo bora Hata hivyo, ninathamini pia mazingira ya nyekelele kidogo Hasa pale ambapo kuna mshikamano watimu au ubunifu unahitajika Kwa mtazomo wangu, mahali pakimya ni bora kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa na mahali penye kelele za kijamii ni bora kwa kazi ya ushirikia na ubunifu.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu huniletia hisia ya utulivu na upya. Harufu ya ardhi baada ya mvua hunikumbusha utotoni na hunipa nguvu mpya ya kuwanza siku. Pia napenda kuona jinsi mvua inavifanya mazingira ya kijani kuwa safi na yenye uhai. Kwa mtazamo wangu, mvua ni ishara ya baraka na mwanzo mpya.

Ndio, nina hifadhi vitu vya thamani kwa uangalifu mkubwa, kwa mfano, nyaraka muhimu na hati binafsi huwa nazihifadhi sehemu salama ili zisipotee. Pia napenda kuhifadhi kumbukumbu ndogo zenye thamani ya kihisia kama zawadi hau picha, kwa sababu hunikumbusha watu na matukio muhimu maishani. Kwa mtazamo wangu, kuhifadhi kitu cha thamani si tu kulinda mali, bali pia ni ishara ya uwajibikaji na uaminifu, sifa ambazo pia nazileta kazini.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kipekee, nilivutiwa na upeo usio na mwisho na sauti ya mawimbi ambayo huniletea utulivu, bahari hunikumbusha umuhimu wa kutulia na kufikiria kwa mapana, kwani inafundisha kwamba dunia ni kubwa na kuna mambo mengi ya kujifunza, uzoefu huo unihamasisha kuwa na mtazamo wa wazi na kuthamini uzuri wa mazingira.

Napenda zaidi mkate wangano nzima kwa sababu unavirutubisho vingi na hunipa nguvu ya kutosha kuanza siku. Pia naupenda kwa ladha yake ya asili na kwa kuwa unasaidia kudumisha afya. Hata hivyo, wakati mwingine hupenda kujaribu aina nyingine kama mkate watambi au mkate wafuta, hasa nikitaka ladha tofauti. Kwa mtazamo wangu, mkate ni chakula cha msingi kinacho weza kubadilisha kulingana na mahitaji ya kiafya na ladha.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi za kikazi na kujifunza. Kwa mfano, hutumika kuandaa nyaraka, kutuma barua pepe, na kushirikiana na wenzangu kupitia majukwaa ya mtandaoni. Pia ninautumia kufanya utafiti, kufuatilia taarifa muhimu, na kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mtandaoni. Wakati mwingine hutumika kwa burudani ndogo kama kusikiliza muziki au kutazama makala, lakini kipaumbele changu kikuu ni kutumia kwa shughuli zinazoongeza ufanisi na maarifa yangu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata tAarifa za haraka na za kisasa. Mtandao hunipa nafasi ya kufikia vyanzo mbalimbali kwa wakati mmoja na kuchagua yale yaliyo sahihi na muhimu zahidi. Hata hivyo, bado napenda pia kusoma magazeti ya karatasi mara kwa mara. Hasa kwa makala ndefu na uchambuzi wa kina. Kwa mtazamo wangu, vyote vina faida. Mtandaaa kwa kasi na upana wa taarifa na gazeti kwa utulivu na uchambuzi wa kina.

Ndio napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa chimbuko la jamii na mabadiliko ya dunia historia hunifundisha kuhusu mafanikio na changamoto za watu walio tutangulia na kunipa mafunzo ya kuepuka makosa yaliopita Pia hunisaidia kuona jinsi tamaduni na teknolojia zimemadilika kwa muda Jambo linalo ni hamasisha kufikiria kwa mapana na kutathmini urithi wa binadamu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli zinazo tuleta karibu Mara nyingi tunapenda kula pamoja jioni na kushirika mazungumuzo ya siku Pia tunapenda kutembelea maeneo ya burudani kama bustani au fuwa ili kupumzika na kufurahia mazingira Wakati mwingine tunafanya shuguli ndogo nyumbani kama kupika pamoja au kutazama filamu Kwa mtazamo wangu, muda na familia ni muhimu kwa mshikamano, furaha na kujenga uhusiano wa kudumu.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa taarifa za haraka kuhusu matukio ya kila siku na pia burudani kupitia muziki na vipindi mbali mbali. Redio ni njia rahisi ya kujifunza mambo mapya na kubaki karibu na jamii. Pia napenda vipindi vya mahojiano na mijadala kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti na kuipanua uwele wangu.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema na kufanya mazoezi mafupi ili kuamusha mwili. Baada ya hapo nilipata kifungua kinywa chenye afya na nikapitia ratiba yangu ya siku ili kupanga vipaumbele. Pia nilitumia muda mfupi kusoma habari za leo mtandaoni ili kujua kinachoendelea duniani. Shughuli hizi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni muzazi wangu. Kwa sababu walinifundisha na thamani ya nidhamu na uaminifu. Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maisha na kazi. Kwani ninajua kwamba mafanikio utegemea juhudi na uadilifu. Pia alinifundisha kutokata tamaa na kuendelea kujaribu hata pale ninapokutana na changamoto.

Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu huniletea furaha na hunisaidia kupumuzika baada ya shuguli nyingi. Kuimba pia ni njia ya kujieleza na kushirikisha hisia. Wakati mwingine huimba pamoja na familia hau marafiki, jambo linaloongeza mshikamano na furaha ya kijamii. Ingawa si kazi yangu ya kitaaluma, kuimba ni burudani ambayo hunipa nguvu na hamasa.

Majira ninayo ya penda zaidi ni masika. Kwa sababu mvua hunifanya nijisikia mtulivu na mazingira huwa ya kijani kibichi. Wakati huu pia huleta hewa safi na baridi inayofaa kwa kazi na mapumziko. Ninapenda kuona jinsi kila kitu kinavyofufuka upya na hunikumbusha umuhimu wa mwanzo mpya na matumaini.

Wakati wa baridi kali napenda kukaa ndani nikijilinda kwa kuvaa nguo nzito nakunywa vinywaji vya moto. Pia hutumia muda huo kusoma vitabu, kufanya kazi ndogondogo za nyumbani au kuendelea na kazi za kikazi mtandaoni. Ikiwa kuna nafasi, napenda pia kutumia muda na familia yangu tukizungumuza au kutazama filamu. Kwa mtazamo wangu, baridi kali ni wakati mzuri wakujipanga na kutulia.

Wakati wa siku ya mvua napenda kukaa ndani nikisoma vitabu au makala mtandaoni kwa sababu mvua uniletea utulivu na mazingira mazuri ya kujifunza pia napenda kutumia muda huo kuandika mawazo yangu au kupanga ratba ya siku zinazofuata wakati mwingine hutazama filamu hau kusikiliza muziki pamoja na familia jambo linalo wangeza mshikamano na furaha kwa mtazama wangu siku ya mvua ninafasi nzuri ya kupomzika na kujipanga upia.

Ndiyo ni mewai kushiriki mashindano na yalikuwa uzo efu wa kujifunza nilijifunza umuhimu wa maandalizi ni dhamu na kushirikiana na wenzangu pia nilijifunza kwamba kushinda ni matokeo ya juhudi na kushindwa ni nafasi ya kuboresha mashindano ya menisaidia kujenga ujasiri na kuwamini uwezo wango.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikuwa uzoefu wa kipekee. Nilifurahia kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja na kushirikiana na watu wengi wenye ladha sawa ya muziki. Tamasha hilo lilinifundisha umuhimu wa burudani, mushikamano na jinsi muziki unavyoweza. Kuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti. Pia lilikuwa nafasi nzuri ya kupumzika na kupata hamasa.

Mara nyingi ninapata habari kupitia mitandao ya mutandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kufikia tarifa mpya. Napenda pia kusikiliza redio na kutazama televisheni kwa vipindi vya habari hili kupata mtazamo tofauti. Wakati mwingine husoma magazeti kwa uchambuzi wa kina kwa mtazamo wangu kuchanganya vyanzo balimbali hunisaidia kupata picha kamili na kuepuka upotoshaji.

Ninaposhirikiana na timu napenda kuhakikisha mawasiliano mazuri na wazi hili kila mtu ajue majukumu yake. Pia ninaheshimu mawazo ya wenzangu na kuchangia mawazo yangu kwa njia ya kujenga. Ninajitahidi kusaidia pale panapohitajika na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa mtazamo wangu, mshikamano na ushirikiana ndio msingi wa mafanikio ya timu.

Ndio, maranyingi natumia video kwa mawasiliano. Hasa kupitia mikutano ya mitandaoni na mawasiliano ya kazi. Video unisaidia kuona sura na hisia za watu. Jambo ninalo ongeza uwelewa na mshikamano. Pia utumika kwa kushirikiana na familia umarafiki walio mbali kwa sababu ni njia rahisi ya kuwasiliana ana kwa ana hata bila kutana moja kwa moja. Kwa mtazamo wangu, video ni nyenzo muhimu ya mawasiliano.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kupanga vipaumbele hili kuhakikisha ninakamilisha majukumu muhimu kwanza. Pia hutumia muda mfupi kupumua au kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili hili kupunguza mkaza. Ninaposhirikiana na timu, napenda kuwasiliana wazi hili tusonge pamoja bila mukanganyiko. Kwa mtazamo wangu, njia mbora ya kushinda msongo wa mkazi ni nithamu, mawasiliano mazuri na kupumzika kwa muda mfupi hili kurejesha.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu hunipa uhuru wa kusongea na kufanya shuguli zangu kwa urahisi. Hata hivyo pia napenda sketi katika mazingira ya sherehe au hafla rasmi kwa sababu huongeza heshima na muonekano wa kipekee. Kwa mtazamo wangu, mavazi yote yana nafasi yake kulingana na mazingira na hali.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika na pia kunipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Ninapo chora au kupaka rangi, nahisi kama ninaunda kitu kipya kinacho onyesha hisia na mawazo yangu. Pia ni burudani inayo weza kushirikisha familia au marafiki.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una watu wenye mushikamano na urafiki. Ni sehemu salama ambapo majirani husaidiana na kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Pia napenda kwamba kuna huduma muhimu karibu kama maduka na shule. Jambo linalorahisisha maisha ya kila siku. Mazingira ya mtaa wangu hunipa hisia ya kuwa nyumbani na kunifanya nijisikie nikiwa sehemu ya jamii.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kutumia muda huo kupumzika kidogo na kupata nguvu mpya. Mara nyingi hula chakula cha mchana chenye afya kisha hutumia dakika chache kutembea na kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hutumia mapumziko haya kusoma makala fupi hau kwasiliana na marafiki na familia. Kwa mtazamo wangu, mapumziko ya mchana ni muhimu kwa kuendelea kuwa na ufanisi na hali ya kazi.

Ninapofanya marafiki wapya napenda kuanza kwa kuwasikiliza na kuonyesha heshima kwa mawazo yao. Pia hujaribu kushiliki shughuli au mazungumzo yanayo tuunganisha ili kujenga uhusiano wakaribu. Ninajitahidi kuwa mkweli na mwenye msaada kwa sababu urafiki mzuri hujengwa juu ya uaminifu na mshikamano. Kwa mtazamo wangu, marafiki wapya huleta mitazamo mipya na furaha katika maisha.

Wakati ninapokuwa na furaha, napenda kushirikiana na familia na marafiki kwa mazungumzo au sherehe ndogo. Pia napenda kusikiliza muziki, kucheza michezo ya burudani au kutazama filamu. Wakati mwingine hutumia muda huo kusafiri au kutembelea sehemu mpya ili kuongeza kumbukumbu nzuri. Kwa mtazamo wangu, furaha ni bora zaidi inaposhirikishwa na wengine.

Ndiyo napenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda thidi ya jua na wakati mwingine baridi. Pia kofia ni sehemu ya mtindo wa mavazi na uongeza muonekano wa kipekee. Ninapenda kuchagua kofia kulingana na hafla. Iwe ni ya kawaida au rasmi. Kwa mtazamo wangu, kofia ninyongeza mdogo lakini yenye maana katika mavazi.

Ndiyo, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuelewa mabadiliko ya dunia na jinsi yanavyo adhiri maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi hutazama tarifa za habari, kusoma makala mtandaoni na kufuatilia mjadala ya kimataifa. Kwa mtazama wangu, kufuatilia matukio ya kimataifa ni muhimu kwa kuwa kunapanua upeo wa mawazo na kunasaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi.

Ninakumbuka wakati ambapo nilihitaji kutoa hotuba mbele ya hadhira kubwa kwa mara ya kwanza. Nili hisi hofu na wasiwasi mwingi. Lakini baada ya kuanza kuzungumza, nilijifunza jinsi ya kuthibiti hofu na kujiamini. Tukio hilo lilikuwa lakutisha mwanzoni, lakini lili nisaidia kukuza ujasiri na uwezo wa kuwasiliana vizuri.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupunguza shugli hili kuandaa mwili na hakili kwa usingizi. Kwa mara nyingi husoma kitabu kifupi hau kusikiliza muziki wataratibu. Pia hupanga majukumu ya kesho hili kuamuka nikiwa na mpangilio. Kabla ya kulala, kuhuwakikisha nimeweka simu mbali na kuchukua muda wa kutafakari hau kuomba. Hii unisaidia kupata usingizi mzuri na kuamuka nikiwa na nguvu.

Ninapowatia moyo wenzangu napenda kuwasikiliza kwanza ili kuelewa changamoto zao. Kisha huwapa maneno ya kutia moyo na kuwakumbusha uwezo wao. Pia napenda kushirikiana nao katika kutafuta suluhisho na kuonyesha mfano wa mtazamo chanya. Kwa mtazamo wangu, kuwatia moyo wenzangu ni njia ya kujenga mshikamano na kuhakikisha kila mtu wanajisikia kuthaminiwa.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi zinahusiana na muda mdogo wa kukamilisha majukumu mengi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine pia kuna changamoto za mawasiliano ndani ya timu, hasa pale ambapo kila mtu ana mtazamo tofauti. Hata hivyo ninajitahidi kupanga vipaumbele, kutumia muda kwa ufanisi, au kushirikiana kwa mawasiliano ya wazi ili kushinda changamoto hizo. Kwa mtazamo wangu, changamoto kazini ni fursa ya kujifunza na kukua.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na unirahisishia kupata bidhaa bila kupoteza muda. Pia hutoa nafasi ya kulinganisha bei na ubora kutoka kwa wauzaji tofauti. Hata hivyo, ninahakikisha natumia tovuti zilizo salama zinazojulikana ili kuepuka udanganyifu. Kwa mtazamo wangu, ununuzi mtandaoni ni njia bora ya kuokoa muda na kupata bidhaa kwa urahisi.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ndiko tunako kutana na familia na marafiki. Nisehemu yenyeviti vizuri, muziki na mara nyingi hutumika kwa mazungumzo na burudani. Napenda sebule kwa sababu inanipa hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja. Pia ni chumba kinacho nifanya nijiskie huru na kupumzika bahada ya siku yenye shughli nyingi.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufuwa nguo kwa sababu inahitaji muda na nguvu nyingi Hata hivyo najitahidi kuipanga vizuri ili isiwe mzigo mkubwa kwa mfano kwa kugawa manguo mapema na kutumia mashine ya kufua Ingawa si kazi ninayo ipenda najua ni muhimu kwa usafi na mpangilia wa nyumbani.

Napiga picha mara kwa mara hasa ninapokuwa na familia au marafiki hili kuhifadhi kumbu kumbu. Pia napenda kupiga picha za manthari ninapo kuwa safarini kwa sababu hunisaidia kukumbuka sehemu nilizo tembelea. Ingawa sipigi kila siku. Napenda kutumia kamera au simu yangu wakati kuna tukio la kipekee au la kuvutia.

Mara nyingi natumia wifi kwa sababu ni nafuu na inaniwezesha kuunganisha vifaa vingi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, ninapotoka nje au kukosa wifi, hutegemea data ya simu ili kuwakikisha ninaendelea kuwasiliana na kupata tarifa. Kwa mtazamo wangu, vyote ni muhimu kulingaa na mazingira na mahitaji.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne usiku, lakini ninajitahidi kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Najua usingizi mzuri ni muhimu kwa afya na ufanisi wa kazi. Hivyo hupanga shughuli zangu, ili nisiwe na sababu ya kukaa hadi kuchelewa. Wakati mwingine, ikiwa nina majukumu maalum, naweza kukaa kidogo zaidi, lakini huwa ninahakikisha nalala kwa muda wa kutosha.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni milima ya kijani nikiwa safarini mashambani. Nilivutiwa na upepo safi, miti mirefu na anga lenye rangi ya buluu safi. Ilikuwa mandhari ya kutuliza akili na kunifanya nitafakari kuhusu uzuri wa dunia. Kwa mtazamo wangu, mandhari ya asili hunipa amani na furaha ya kipekee.

Shughuli ninayopendezwa nayo zaidi ni kusoma vitabu kwa sababu hunisaidia kupanua maarifa na kunipa mtazamo mpya. Pia napenda michezo ya uwanjani kama mpira wa miguu na kutembea. Kwani hunisaidia kudumisha afya na kunipa furaha. Kwa mtazamo wangu, kushiriki katika shughuli ninazo penda hunipa uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kila siku.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, napenda kutumia zana za mawasiliano kama baruapepe pepe, mitandao ya kijamii ya kikazi na mikutano ya mtandaoni hili kuhakikisha kila mtu ana taarifa sawa. Pia huweka ratba wazi na malengo ya pamoja hili kila mtu ajue majukumu yake. Ninajitahidi kudumisha mawasiliano ya mara kwa mara na kutoa murejesho kwa wakati. Kwa sababu mushirikiano wa wazi ni muhimu kwa mafanikio ya timu ya mbali. Kwa mtazamo wangu, nidhamu na uwazi husaidia kushinda changamoto za umbali.

Napenda chai kwa sababu hunipa utulivu na nisehemu ya utamaduni ninaouzoea. Hata hivyo, wakati mwingine hunywa kahawa hasa ninapohitaji nguvu na umakini zaidi kazini. Kwa mtazamo wangu, vyote vina faida zake na huchagua kulingana na hali na mahitaji ya siku.

Nina uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba na kuweka vipaumbele Napenda kuhakikisha majukumu ya kikazi ya nakamilika kwa wakati ili nisibebe mzigo hadi nyumbani Pia hutenga muda wa kupomzika, kushiriki na familia na kufanya shughuli ni nazo zipenda Kwa mtazamo wangu, uyano huu hunisaidia kuwa na afya njema, furaha na ufanisi kazini.

Napendelea joto kwa sababu hunifanya nijisikie huru na ninaweza kushiriki shughuli nyingi za nje. Hata hivyo, baridi pia inafaida zake kwani hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira ya utulivu. Kwa mtazamo wangu, hali zote zina uzuri wake na huchagua kulingana na mahitaji na mazingira.

Ninapo jikinga thidi ya jua kali, napenda kuvaa kofia yenye upana na miwani ya jua ili kulinda uso na macho. Pia hutumia mafuta ya kujikinga na miyale ya jua hasa ninapo kuwa nje kwa muda murefu. Aidha, hujaribu kuvaa nguo nyepesi, lakini zinazo funika sehemu kubwa ya mwili na kuwepuka kukaa jua ni muda murefu. Kwa mtazamo wangu, kujikinga na jua kali ni muhimu kwa afya ya ngozi na mwili kwa ujumla.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kwanza kutulia na kuepuka kuongea kwa hasira kisha hujaribu kumsikiliza ili kuelewa mtazamo wake na kueleza wangu kwa heshima Ikiwa mgogoro ni mkubwa napendekeza suluhisho la kati au kuhusisha mtu watatu kwa ushahuri kwa mtazamo wangu mawasiliano ya wazi na heshima ninjia mbora ya kutatua mgogoro na kudumisha uhusiano mzuri.

Rapenda kula mboga za majani kama sukumawiki na spinach kwa sababu zinavirutubisho vingi na hunipa nguvu. Pia napenda karoti na pilipili hoho kwa sababu huongeza ladha na rangi kwenye chakula. Kwa mtazamo wangu, kula mboga mbalimbali hunisaidia kudumisha hafya njena na uwiano walishe.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kipekee, nilifurahia kasi ya usafiri na mandhari ya juu angani, hasa kuwana mawingu na miji kutoka juu, ingawa mwanzoni nilihisi wasiwasi kidogo, baadaye nilizoea na nikatambua kuwa ninjia ya haraka na salama ya kusafiri.

Ninashugulikia muda kazini kwa kuanza siku yangu na mpangilio wa kazi. Mara nyingi hutengeneza orodha ya majukumu na kuyaweka kwa vipa umbele kulingana na umuhimu na uharaka. Kazi zinazo hitaji umakini mkubwa huanza mapema wakati akili yangu bado iko safi. Pia hutumia mbinu kama pomodoro technique ili kugawa muda katika vipindi vidogo vya kazi na mapumziko mafupi, jambo linalonisaidia kuongeza umakini na kuepuka kuchora. Nina jitahidi pia kuepuka kupoteza muda kwa mambo ya siyo ya lazima kwa mfano kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wakazi. Ikiwa kuna mikutano, napenda iwe na agenda iliyo wazi ili isiwe ndefu bila sababu. Mwisho wasiku, hupitia majukumu niliyo kamilisha na kupanga yale ya takayo fuwata.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya na hurahisisha kudumisha mwili wenye nguvu. Hata hivyo, siwezi kuepuka kabisa mafuta kwani mwili unahitaji kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo, napenda kula vyakula vyenye mafuta kidogo na yenye virutubisho kama samaki au karanga badala ya vyakula vyenye mafuta mengi yasiyoo na faida.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Mara nyingi napenda wazo la kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi na kuendeleza mawazo yangu ya ubunifu. Nimewaza kuhusu biashara ndogo ya huduma au bidhaa zinazohusiana na teknolojia na mahitaji ya kila siku. Najua kuanzisha biashara kunahitaji maandalizi makini, mtaji na nithamu, lakini naamini ninjia nzuri ya kukuza kipato na kujenga kitu cha kudumu. Kwa mtazamo wangu, ujasiri ya mali ni changamoto yenye manufaa kwa mtu anaye jituma.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Hasa pale ninapojua kuna filamu mpya yenyemvuto. Sinema hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia hadithi tofauti na kushirikiana na marafiki. Hata hivyo, siendi mara kwa mara sana kwa sababu napenda pia kutumia muda wangu kwa shughuli nyingine za kijamii na binafsi. Kwa mtazamo wangu, kuenda sinema ni njia nzuri ya kujipa burudani na kupata uzoefu mpya.

Ndiyo, ni navaa saa mara nyingi kwa sababu inanisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Pia napenda saa kama sehemu ya mtindo wakuvaa, kwani huongeza muonekano wakita alamu. Wakati mwingine, hata nikitumia simu kuangalia muda, bado napendelea kuvaa saa kwa sababu ni rahisi na nisehemu ya tabia yangu ya kila siku.

Ninapohitaji kustarehe, napenda kusikiliza muziki au kutazama filamu nzuri kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hutoka kutembea au kukutana na marafiki ili kubadilisha mazingira. Pia napenda kusoma vitabu au makala fupi kwa ajili ya kujifunza na kujiburudisha. Kwa mtazamo wangu, kustarehe ni muhimu kwa afya ya akili na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu.

Kila siku hutumia programu ya WhatsApp kwa mawasiliano na familia na wenzangu wa kazi. Pia napenda kutumia Gmail kwa baru pepe na Google Calendar kupanga ratiba. Wakati wakupumzika, mara nyingi hutumia YouTube au Spotify kwa burudani. Kwa mtazamo wangu, programu hizi hunirahisishia mawasiliano kupanga muda na kupata burudani kwa urahisi.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama nilikuwa na mbwa ambaye alinifundisha uwajibikaji na huruma nilijifunza umuhimu wa kumlisha kwa wakati kumtunza kiafya na kumpa upendo kwa mtazamo wangu kufuga mnyama ni uzoefu mzuri unaojenga nidhamu na huruma kwa viumbe wengine.

Napenda kuongea kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu moja kwa moja na kupata murejesho wa haraka. Hata hivyo, pia napenda kuandika kwani kunanipa muda wa kutafakari na kupanga mawazo yangu kwa utaratibu. Kwa mtazamo wangu, kuandika na kuongea ni njia mbili zinazokamilishana na hutegemea mazingira na lengo la mawasiliano.

Ninapo kuwa na furaha nyumbani, napenda kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo au michezo midogo. Wakati mwingine husikiliza muziki au kutazama filamu ili kuongeza burudani. Pia napenda kupika au kujaribu mapishi mapya kwa sababu hunipa hisia ya ubunifu na kushirikiana, chakula na wapendo. Kwa mutazamo wangu, kuwa nyumbani kwa furaha ni nafasi ya kujenga uhusiano na kupumzika.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu inanipa utulivu na nafasi ya kupumzika Ninapenda mandhari ya bahari, upepo wa pwani na sauti ya mawimbi ambayo hunifanya nijisikie huru Pia napenda kushiriki shuguli kama kuogelea, kutembea ufukweni au kusoma kitabu nikiwa nimekaa kwenye mchanga Kwa mtazamo wangu, pwani ni sehemu nzuri ya kujipatia furaha na kupunguza msongo wa mawazo.

Huwa nina ratiba ya kuenda maktabani mara kwa mara kwa sababu naamini ni sehemu muhimu ya kujifunza na kujipanga kielimu. Kila wiki hujitahidi kutenga muda angalau mara tatu hadi nne ili kukaa maktabani. Ambapo napata utulivu wa kusoma bila usumbufu na pia nafasi ya kutumia vitabu na rasilimali mbali mbali. Wakati wa mitihani au miradi mikubwa, huongeza idadi ya siku ninazo tembelea maktaba. Mara nyingi karibu kila siku. Ili kuhakikisha nimejianda vizuri na nina maarifa ya kutosha. Kwa ujumla, maktaba kwangu si mahali pa kusoma tu, bali ni mazingira yaanayonisaidia kujenga nidhamu, kuimarisha uelewa na kukuza uwezo wa kufanya utafiti kwa kina.

Mazoezi yangu ya kila siku yamekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema na kuongeza nguvu za mwili. Asubuhi huanza kwa kutembea au kukimbia kwa muda mfupi ili kuamsha mwili na kuimarisha mzunguko wa damu. Baada ya hapo, hufanya mazoezi ya kunyoosha viungo na mazoezi ya nguvu kama vile pushups na squats ili kuimarisha misuli. Jioni mara nyingi hutenga muda wa kufanya mazoezi ya utulivu wa akili kama kupumua kwa kina au yoga ambayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwa jumla, mazoezi haya ya kila siku yamekua msingi wanithamu yangu yamenipa afya bora nayameimarisha uwezo wangu wa kuzingatia na kufanya kazi kwa ufanisi.

Mimi hupendelea rangi tulivu na zenye kuleta utulivu kwa ukuta wa chumba kama vile buluu nyepesi au kijani hafifu. Rangi hizi hunifanya nihisi nipo karibu na asili na hunipa utulivu wa kiakili hasa ninapo hitaji kupumzika au kusoma. Pia napenda rangi nyepesi kama nyeupe au krimu kwa sababu hufanya chumba kuonekana kikubwa na chenye mwanga zaidi. Kwa jumla, rangi za ukuta wa chumba kwangu ni zile zinazo changanya utulivu, mwanga na urahisi wa kupamba ili kuunda mazingira mazuri ya kuishi.

Ninapo shugulikia udhaifu kazini huwa na mtazamo wa kujifunza na kuboresha kila siku. Kwanza, hutambua maeneo ambayo na hisi bado haya jakoma kwa mfano kuchelewesha bahadhi ya kazi hau kutokuwa na ujashiri wa kutosha katika kutuwa maoni. Baada ya kutambua, huweka mikakati ya kuboresha kama kutengeneza ratiba ya kazi ili kuwepuka kuchelewa na kushiriki zaidi kwenye mijadala ili kuangeza ujasiri. Pia uwamba murejesho kutoka kwa wenzangu na wakubwa kazini kwa ni maoni yao nisaidia kuona mambo kwa mtazama tofauti na kujua hatu waza kuchukua. Zaidi ya hayo, hujifunza kupitia mafunzo, vitabu na uzohefu wa kila siku ili kugeuza uzaifu wangu kwa fursa ya kujijenga. Kwa jumla, naona udhaifu sikwazo bali ni nafasi ya kujifunza na kuimarika zaidi kazini.

Kwa kawaida, mtu mzima huhitaji kulala kati ya masaa saba hadi tisa kila usiku ili mwili na akili zipate nafasi ya kupumzika na kujijenga upya. Mimi binafsi hujitahidi kulala takribani masaa saba hadi nane kwa siku Kwani muda huo hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na kuendelea na shughuli zangu za ufanisi. Wakati mwingine, hasa ni kihitaji kupumzika zaidi baada ya siku yenye shughuli nyingi, huongeza muda wa kulala hadi masaa nane. Kwa jumla, kulala kwa muda wa kutosha nisehemu muhimu ya ratba yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema, kuhimarisha umakini na kupunguza uchovu.

Kiongozi mzuri ni mtu mwenye maono ya wazi, uadilifu na uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na kusikiliza wengine. Anapaswa kuwa na huruma, kufanya maamuzi sahihi kwa wakati na kuwajibika kwa matendo yake na ya kikundi. Aidha, huweka nidhamu na kuhamasisha wafuasi wake ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa jumla, kiongozi bora si cheo peke bali ni mfano wakuigwa anayejenga mshikamano na kuleta matokeo chanya.

Kwa kawaida utumia njia rahisi na za huwakika za usafiri kulingana na umbali na mazingira asubuhi ni napo kwenda kazini, mara nyingi hutumia matatu au basi kwa sababu ni njia ya haraka na nafuu kufika mjini. Wakati mwingine, haswa ni kihitaji kufika mapema au kuepuka msongamano hutumia pikipiki ambayo hunisaidia kufika kwa muda mfupi Pia, endapo umbali ni mfupi, hupendelea kutembea kwa miguu, kwani ni njia ya kiafya na husaidia kuokoa gharama. Kwa jumla, njia ni nazo zitumia kila siku hutegemea umbali, muda niliokuwa nao na hali ya barabara, lakini mara nyingi matatu ndizo chaguo kuu.

Timu bora ya mpira wakirugbi wakimarekani kwa sasa ni Kansas City Chiefs ambao wamejipatia heshima kubwa kutokana na mafanikio yao ya mara kwa mara katika ligi ya NFL na ushindi wa Super Bowl katika misimu ya hivi karibuni. Chiefs wamekua wakiongozwa na quarterback mahir Patrick Mahomes pamoja na kocha Andy Reid ambao wameunda mashambulizi yenye kasi na ubunifu ya nayo wapa nafasi ya kushinda hata katika michezo migumu. Bali na shifts, Philadelphia Eagles pia ni timu yenye nguvu, wakijulikana na ulinzi thabiti na safu ya mashambulizi inaya ongozwa na washindani wa mara kwa mara na AFC Championship. Wakitegemea uwezo wa Josh Allen na ulinzi imara na Detroit Lions wamekuwa wakipanda chati kwa kasi, wakishangaza wapinzani kwa nidhamu na mashambulizi yenye nguvu. Kwa jumla, timu hizi zinachukuliwa kwa bora zaidi kwa sababu ya mchanganyiko wa vipaji. Uongozi na mafanikio ya hivi karibuni na zinabaki kuwa mfano wa ushindani wa hali ya juu katika NFL.

Shati na tishati zote zina faida kulingana na mazingira na hali uliokuwamo. Shati mara nyingi hupendelewa kwa sababu linaonekana rasmi na linafaa kuwa mikutano ya kikazi au hafla za kitaaluma. Linaweza kuvaliwa na tai au koti na huonyesha nidhamu na heshima. Tishati kwa upande mwingine ni vazi rahisi na la kawaida. Linalofaa kwa pa mapumziko, matembezi au shughuli zisizo rasmi. Ni nyepesi rahisi kuvaa na hutoa uhuru wa harakati.

Simu yangu hutumika kama chombo cha mawasiliano na pia nyenzo ya kujifunza na kupanga shughuli za kila siku. Kila siku huanza kwa kutumia kuwasiliana na familia na marafiki kupitia kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi. Pia hutumika kwa barua pepe au mitandao ya kijamii ili kufuatilia taarifa na kushirikiana na wengine. Wakati w kazi au masomo, simu hunisaidia kutafuta taarifa mtandaoni kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kutumia kalenda kupanga ratiba. Hadha, hutumika kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kucheza michezo midogo mara kwa mara pia hutumika kama kamera ya kunasa picha na video za kumbukumbu. Kwa jumla simu yangu ni kifaa cha kila siku kinachochanganya mawasiliano, elimu, burudani urahisi wa kupanga maisha.

Mahali paki historia ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Piramidi hizi, hasa ile ya giza, ni moja wapo ya maajabu ya dunia ya kale na zinabeba historia ya kifalme wa farao na ustaharabu wa misri ya kale. Kutembelea piramidi kungekua nafasi ya kujionea moja kwa moja ustadi wa ujenzi wa mawe makubwa bila teknolojia ya kisasa na pia kujifunza kuhusu maisha. Dini na utamaduni wa watu wa kale. Aidha, eneo hilo linaunganisha historia na utali na linabaki kuwa alama ya urithi wa binadamu. Kwa jumla, piramidi za misri ni mahali pa kipekee pa kihistoria ambapo mtu hupata mchanganyiko wa elimu, mshangao na heshima kwa ustaarabu wake.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mbinu za kisasa na kuboresha maisha ya kila siku. Teknolojia mpya mara nyingi huleta urahisi katika kazi, huongeza kasi ya mawasiliano na hutoa suluhisho bunifu kwa changamoto mbalimbali. Kwa mfano, simu janja na programu zake hufanya iwe rahisi kupanga ratiba, kutafuta taarifa na kuwasiliana na watu popote duniani. Vile vile, teknolojia za kisasa kama magari ya umeme na mitandao ya FB, zinaonyesha mwelekeo wa dunia kuelekea ufanisi na uendelevu. Kwa jumla, kujaribu teknolojia mpya ni njia ya kukaa sambamba na maendeleo ya dunia na kufaidika kwa ubunifu unaoendelea kila siku.

Mimi binafsi sifanyi yoga kwa sababu sina mwili, lakini naweza kuwaambia kuhusu faida zake na jinsi watu wengi uifanyia. Yoga ni mazoezi yanayochanganya harakati za mwili kupumua kwa kina na kutafakari. Watu wanaofanya yoga mara kwa mara husema inawasaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini, kuboresha mkao wa mwili na kuimarisha misuli. Pia yoga huleta utulivu wa kiakili na husaidia mtu kuanza au kumaliza siku akiwa na amani.

Ninapenda kufuatilia kilabu ya Manchester United kwa sababu ni moja ya timu kubwa na yenye historia tajiri katika ulimwengu wa soka Mafanikio yao ya ndani na kimataifa pamoja na wachezaji wakubwa walio wai kucheza hapo yamenifanya niwe shabiki wa kudumu Zaidi ya hayo mashabiki wa Manchester United wanajulikana kwa uaminifu na shauku kubwa Jambo linalo nivutia na kunifanya nijifunze kuhusu mshikamano na kujitolea kufuatilia timu hii kunanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kudumisha nidhamu Kwani mafanikia yao ni matokeo ya juhudi na mshikamano wa kwe.

Kutoka dirishani mwangu kunaonekana mandhari yenye mvuto wakipekee, nikiwa nimeketi ndani, macho yangu hukutana na anga lenye rangi ya machweo, jua ikishuka taratibu na kuwacha miale ya dhahabu juu ya majengo na miti iliyo karibu. Barabara ziko na watu wachache wakiharakisha kurudi nyumbani. Huku upepo mdogo ukitikisa majani na kuleta hisia ya utulivu. Mandhari hii hunganisha uzuri wa asili na harakati za kila siku na kunifanya nitafakari kuhusu uzuri wa maisha ya kawaida.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya, huwa na hakika nahisi sehemu ya timu mara moja. Kwanza, nawapokea kwa maeneo ya heshima na kuwashukuru kwa kujiunga nasi. Kisha, nawatambulisha kwa historia na maadili ya kampuni ili wapate picha ya jumla ya utamaduni wetu. Pia, nawahusisha moja kwa moja na wenzake wakuji kuwajulisha majina na majukumu ya kila moja na ninahakikisha wana mtu wa kuwasiliana naye iwapo watapata changamoto. Hatimaye nawaonyesha kuwa milango iko wazi kwa maswali na mazungumzo ili wajisikie huru na kujiamini Kwa njia hii wanapata motisha na ari kuanza safari yao ya kikazi kwa ufanisi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni umuhimu wa kujitahidi, kuwa na nidhamu na kujitolea katika kila jambo analo fanya. Nidhamu humsaidia mtu kufikia malengo yake na kujitolea kumwezesha kushinda changamoto. Pia ningemshahuri awe na mtazamo chanya na ajifunze kutokana na makosa kwani kila changamoto ni nafasi ya kukua. Hatimaye ninge muhimiza kudumisha mshikamano na kushirikiana na wengine. Kwa sababu mafanikio makubwa mara nyingi hutokana na kazi ya pamoja.

Ndio, ninajitahidi kugawanya taka zangu kwa kuzingatia aina tofauti. Kwa mfano, taka zinazo weza kurejelewa kama plastiki, karatasi na chupa huwekwa sehemu maalumu. Wakati taka za kikaboni kama mabaki ya chakula huwekwa kando ili zitumike kama mbolea. Taka hatarishi kama betri au vifavya kieletroniki navihifadhi kwa usalama hadi vipelekwe mahali husika. Kwa njia hii, ninahakikisha ninachangia katika kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi.

Kwa kawaida napenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia zaidi Hii ni kwa sababu kununua vitabu hunisaidia kuongeza maarifa na kuendelea kujifunza mambo mapya kila wakati vile vile napenda kununua vifaa vinavyo husiana na kazi au maendeleo binafsi Kwa kuwa vinasaidia kuboresha ufanisi na kuendelea kukua kitaaluma Nina jitahidi kuhakikisha kwamba ununuzi wangu unalenga katika vitu vinavyo ongeza thamani na manufaa kwa maisha yangu.

Kwa kawaida ninasherekea mwaka mpya kwa njia ya utulivu na mshikamano na familia na marafiki. Tunakusanyika pamoja, tunashiriki chakula na mazungumzo ya furaha, na mara nyingi tunatafakari mafanikio ya mwaka uliopita huku tukipanga malengo mapya kwa mwaka unaoanza. Ninapenda kutumia muda huu kama nafasi ya kujenga mshikamano kushukuru na kwa tulichopata na kuanza mwaka mpya kwa matumaini na hali mpya.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu aliekuwa na changamoto ya kifedha kwa kumsaidia kulipia ada ya shule. Niliona umuhimu wa elimu katika maisha yake na nilihisi ni jukumu langu kumsaidia kadri ya nilivyo weza. Kitendo hiki kilinifundisha dhamani ya mshikamano na huruma na kilinipa motisha ya kuendelea kushirikiana na wengine ili kuboresha maisha yao.

Msimu ninaupenda zaidi nikipindi cha masika kwa sababu huleta mvua inayofufua mazingira na kuleta uhai mpia. Wakati huu mashamba na miti uchanua na hewa hua safi na yenye utulivu. Ninaupenda kwa sababu unikumbusha umuhimu wa ukuwaji na mwanzo mpia na hunipa motisha ya kuwanza miradi mipia kwa hari na matumaini.

Tabia ambazo sipendi kwa watu ni ukosefu wa uajibikaji na kutokuwa wakweli. Ninapenda kufanya kazi na watu wanaoshirikiana kwa uaminifu na wanaojitolea kutimiza majukumu yao. Ukosefu wa uajibikaji unaweza kuathiri timu nzima na kutokuwa wakweli kunavunja mshikamano na uaminifu. Kwa upande wangu, ninathamini sana nithamu, mshikamano na mawasiliano ya wazi kwa sababu ndizo msingi wa mafanikio ya pamoja.

Kwa kawaida hufua nguo mara mbili kwa wiki, hii hunisaidia kudumisha usafi na mpangilio bila kurundika kazi nyingi. Pia inanisaidia kupanga muda vizuri na kuhakikisha nguo zangu zipo tayari kwa matumizi ya kila siku. Ninajitahidi kudumisha ratba ili hili ni kuonyesha nithamu ya uwajibikaji katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapo kuwa na subiri kwenye mustari, huwa na jitahidi kuwa na subira na mtazamo chanya. Najua kwamba kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku, hivyo hutumia muda huo kutafakari, kupanga mawazo au hata kusoma taarifa ndogo kwenye simu. Kwa mtazamo wangu, kusubiri kuna nifundisha nidhamu na uvumilivu, na kuna nisaidia kudumisha utulivu hata katika mazingira ya nye changamoto.

Zawadi nzuri nilio wai kupokea ni saa ya mkono kutoka kwa rafiki yangu. Ingawa haikuwa ya dhamani kubwa kifedha, ilikuwa na maana kubwa kwangu kwa sababu ilionyesha mshikamano na upendo wake, kila mara ninapoitazama, hunikumbusha umuhimu wa urafiki na jinsi zawadi ndogo zinaweza kubeba ujumbe mkubwa wa kipekee.

Ninajitunza kwa kuhakikisha ninadumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kawaida. Kwa mfano, ninajitahidi kula chakula bora. Kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha.Pia ninapanga muda wa kupumzika na kushiriki shughuli zinazo niweka huru kisaikolojia. Kama kusoma au kutafakari.Kwa njia hii, ninabaki na afya njema nguvu na mtazamo chanya. Jambo linalo niwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ari.

Kwa kawaida ninajitahidi kunywa takribani glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Hii unisaidia kudumisha afya njema kuimarisha umakini kazini na kuhakikisha mwili unafanya kazi kwa ufanisi. Ninahakikisha ninaweka ratiba ya kunywa maji mara kwa mara ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na kudumisha uwiano mzuri wakia.

Kwa kawaida, natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ya kikazi na kijamii. Kama kupiga simu, kutuma baru pepe na ujumbe mfupi. Pia natumia simu kupata tarifa muhimu mtandaoni na kupanga ratiba kupitia kalenda. Ninajitahidi kuhakikisha matumizi yangu ya simu yanabaki na tija kwa kuepuka kutumia muda mwingi kwenye mtandao ya kijamii bila sababu. Kwa njia hii, simu yangu inakua chombo cha kusaidia kazi na maendeleo binafsi.

Kwa kawaida, napenda kuvaa nguo safi na zenye mpangilio, hasa zile zinazolingana na mazingira ni nayo kuwepo. Kazini napendelea mavazi rasmi kama mashati na suruali au suti kwa sababu huonyesha heshima na uwajibikaji. Nje ya kazi, napendelea nguo za kawaida lakini zenye staha kama fulana na suruali za kawaida ili nijisikie huru na kustarehe. Kwa ujumla, ninachagua nguo zinazo lingana na hali na wakati huku nikihakikisha zinabaki na heshima na mpangilio.

Napenda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi na uongozi kwa sababu hunisaidia kuboresha ujuzi na mtazamo wangu wa kikazi. Pia napenda vitabu vya historia na wasifu wa watu mashuhuri kwani hunipa mafunzo kutoka kwa uzoefu wao na kunipa motisha. Wakati wa mapumziko, napendelea riwaya zenye mafunzo ya kijamii na ubunifu kwa sababu hunipanua fikra na kunipa burudani.